Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Hunipa utulivu kunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu na kuniruhusu kupanga muda wangu vizuri zaidi. Pia, unisaidia kusawazisha kazi na maisha binafsi kwa ufanisi.

Mwezi ninaoupenda zaidi ni disemba. Ni kipindi cha mapumziko, sherehe na kuwa karibu na familia na marafiki. Pia ni wakati wa kutafakari mwaka uliopita na kupanga malengo mapya ya mwaka unaofuata.

Napendelea kunyoa ndevu sana sana. Tena mara kwa mara hii hunifanya nijisikie msafi nadhifu na huru zaidi hasa kwa mazingira ya kazi na shuli za kila siku.

Ndiyo napenda hesabu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio. Kutatua matatizo kwa mantiki. Na kufanya maamuzi sahihi. Pia hunipa changamoto nzuri inayochochea ubongo.

Mfanyi kazi bora zaidi ni ule anayajumuisha wadilifu bidii na ushirikiano. Bathi ya sifa zake ni waminifu bidii na uvumilivu kuwajibika. Uwezo wa kushirikiana na wengine ubunifu wa kutatua matatizo na kuendelea kujifunza kwa hivyo.